Hesabu ni kitu ambayo ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku mwenzio watumia hesabu kwa kila kitu kuwe hesabu pesa ku hesabu kilomita hesabu watu hesabu nchi hesabu nyanya na hata hesabu zingine za karatasi kama hesabu za shule na darasa pia hesabu ni muhimu mwenzio hesabu utumika kutatua shida ambazo za tusumbua kila siku kama binadamu hesabu ya tumika kwa njama mingi na kwa nyancha mingi za dunia. Hesabu utumika hata ku hesabu tone za mvua ili kujua nchi yenyu ya pata mvua inatoshana aje. Hesabu ni muhimu mwenzio. Hesabu bila hesabu hakungekuwa na ule wakati ambao huwa ni mwafaka wa kufanya kitu. Kwa mfano watu ngekuwa wanafanya vitu wakiwa wamechelewa ama hata bila mpangilio.